Jamii yangu naisaidia kwa usafi, kupika chakula, manguo nafua, alafu na nunua na wanunulia manguo kama kuna mwenye anahitaji nguo yoyote na nunua. Ee hivyo ndo nasaidia jamii yangu.

Wakati ambapo mwezi umeisha na ninalipwa mshaala wangu, iyo inafanya ni amukie kazi kila siku, kila siku, kila siku. Inafanya najikaza, kazini. Wakati ambapo naona ile pesa ambayo nimepewa, inaeza kushughulikia maitaji yangu, inaeza kusaidia nzamii yangu.

Mandukani naezaenda wakati wowote, ule wakati ambao naitaji kitu lakini sana sana kuenda kununuwa vitu mingi, uwa naenda mwisho wa mwezi ama naenda Jumapili after kutoka kanisa Jumapili saa ile saa zile tumetoka kanisa uwa naenda dukani asubui naeza enda dukani, jioni naeza enda dukani.

Sana, sana. Napenda kupiga picha. Napenda kupiga picha sana, sana. Wakati ama saa zile tunaenda nje. Saa zile tunaenda dukani. Saa zile tunaenda kuogelea. Saa zile tunaenda kutembea mahali. Hata nikiwa kwa nyumba naeza kaa hivi nipige picha. Kwa hivo napenda kupiga picha kabisa. Napenda kupiga picha. Kwa wiki naeza pata nimepiga picha kama mbili ama tatu. Kulingana na vile kuko.